Nafuatilia timu ya Kogalo, Gor mahia, inafanya inacheza humu nchini Kenya. Nimependelea hiyo timu tangu niwe mdogo hadi sahizi na inafanya vizuri sana katika mchezo wa kadanda. Kwa hivyo ni timu ambayo naipenda na vile vile napenda kuifuatilia.

Ningependa kujaribu mchezo wa voliboli naipenda sana na vilevile napenda kuona jinsi watu wanavyocheza. Mara kadhaa nimejaribu lakini imekua ni ngumu kiasi lakini pia najibidisha ili niweze kujua na siku moja niwe katika nikichezea timu moja ya Kenya.

Napenda kitabu cha hadithi, kinaitwa sungura mjanja, ni kitabu cha, nilikipata katika maktaba na nimekua nikifuatilia hadidhi zake. Hadidhi zake ni nzuri, za kutia, ni nzuri sana Kwa hivyo, muhusika mkuu katika kitabu hicho ni sungura na jinsi tujuavyo, sungura, anakuanga mjanja So kwa hiyo, kipindi chote, amekua, akiwadanganya, wanyama wengine, wa porini nakipenda sana kitabu hicho.

Kuna sera kadhaa lakini sera ambacho nakipendelea ambacho pia naona ni muhimu katika kila kampuni ambapo kila kampuni pia lazima iwe nayo ni umoja wa kijinsia. Kwa kiingereza tunaita gender equality. Napenda kuona kila kampuni ikizungumzia, umoja wa kijinsia ambapo mwanamke au mwanaume apendelewi wakati wa kufanya promoshoni.

Wafanyikazi wenzangu wengine najenga uhusiano wa kufanya kazi pamoja kwa sababu tunajua umoja ni muhimu sana katika kile ambacho mtu anakifanya. Kwa hivyo mimi na wafanyikazi wangu, wafanyikazi wengine, huwa tunahusiana kwa mambo kadhaa kadhaa, tunapofanya kazi zetu.

Inchi ambalo ningeweza kulitembelea ni inchi la itali. Napenda itali kwa sababu iko na mambo mingi ya kujivunia. Vile vile ikona kanisa la katoliki, jiji kuu la rome. Ambapo pia ningependa kutembelea. Nimetamani kuenda inchi hiyo kwa sababu napendelea watu wao. Napenda venye wameweka inchi yao na kila kitu watu ni wazuri vile Nimesikia mambo mengi sana kuhusu inchi hiyo Kwa mfano wakona mambo mengi ya kujivunia kutoka kwa dini, kwa tourist na kadhalika Nikienda huko ningependa kuona kanisa kuu la katoliki la Rome, nione hao ma saints venye wame penye wamizikwa vile vile nienda nitembelee Rome, Italy, Italia na vile vile jiji nzima.

Natumia data, lakini wakati mwingine pia mi hutumia wifi, lakini kwa sababu moja au nyingine, wifi saa zingine husumbua, inapoteza mitambo, kwa hivyo mimi pia wakati huo ukipoteza mitambo, mimi hutumia data.

Mfanya biashara mmoja ambaye namjua ambaye pia nampenda ni mamangu mzazi. Tangu niwe mdogo, nimemwona aking'ang'ana katika kufanya kazi ya kuuza bidhaa kadha wa kadha. Na vilevile, nimeona vile amejikaza kwa muda huo tangu tukue wadogo, hadi saizi, sisi ni watu wazima, bado anafanya hiyo biashara hiyo. Kwa hivyo nampenda sana mamangu mfanyi biashara. Kitu cha ajabu ambacho ametufanyia ni kutuelemisha na wakisaidiana na baba wametuelemisha kupitia hiyo biashara yao Nimejifunza mengi sana kwa mfano kuvumilia, biashara haitaki mbio ni kuvumilia na kuongea na wanunuzi vizuri kuhisi jinsi unavyofanya biashara, siku moja nitajaribu.

Nguo zinafuliwa kila siku kwa nyumba yangu kwa sababu nikona watoto ambao wanacheza mara kadhaa na vile vile mimi ni mtu ambaye sipendi kuona nguo chafu kwa nyumba. Kwa hivyo kila siku jioni, lazima nguo zifuliwe ili kila kitu kiwe kisafi. Mimi ni mtu mwenye naamini kuwa nguo zikiwa safi inavutia, pia inafanya nyumba vile vile ikuwe safi na yakuvutia.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni kuchora. Kuchora naona watoto wangu wamekua wakichora na wamekua wakiniambia. Mama kuja ata wewe pia ujaribu. Lakini kwa muda mrefu nimekua nikizembea. Lakini pia ningependa vile vile kuanza kuchora nitie bidii kwa sababu unajua uchoraji inamalipo vile vile inakusaidia kufikiria mambo kadha wakadha Nitaanza labda mwezi ujao ndio nitaanza kufanya kazi hilo la kuchora.

Ndiyo natumia mfumo huo wa usalama wa vidole haswa kwa simu yangu hili kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anaguza simu yangu na vile vile kufanya vitu za ajabu ajabu Nimeweka pasiwadi kama kidole.

Umeme unapokatika inategemea itanipata nikiwa wapi na nikifanya nini Kwa mfano nikiwa nyumbani na umeme umekatika Ninaangalia penye mshumaa uko vile vile nikiangalia jinsi nitaweza kurudisha umeme huo kama ni tokeni imepo imeisha Lakini kama ni Kenya Power wamepoteza yao Itabidi nimengoja hadi wakarudisha.

Napendelea yote ikitegemea ni safari gani kwa mfano kama naenda kwa mlima mimi utumia ramani ili inionyeshe directioni Lakini kama naenda mji ambayo sijui natumia GPS Kwa hivyo natumia yote ikitegemea ni ainagani ya safari ninayo fanya.

Ndiyo nimeenda tamasha la mziki la wanafunzi wa sekondari ambayo ilifanyika mwaka jana. Ilikuwa mzuri sana, ulikuwa wa kukata na shoka na vile vile mashirikiano ilikuwa ni mzuri. Kila kitu kuanzia kwa unifomi, mchezo, kila kitu ilikuwa mzuri sana.

Shuleni nilipenda somo la kiswahili hadi wakati huu nalipendelea sana kwa sababu linanifanya, nihisi kuwa mambo mengi sana. Alafu pia yananifanya, nijipatie mambo mengi ambayo nahitaji.

Kabisa mimi napenda watoto na ninapenda kucheza nao. So kila siku nikitoka kazini mapema, lazima nicheze na watoto wangu, turuke, tukatike, tusikize mziki, kwa hivyo napenda kucheza na watoto wangu. Kwa sababu pia nathani ukicheza na watoto pia wanakua na ule upendo wanahisi kuwa wanapendwa na wazazi wao.

Programu ya WhatsApp natumia kila siku kwa sababu napigia wazazi wangu nafanya video calli nawapigia na video wazazi wangu niwajulie hali vile vile kutuma meseji ya kazi natumia ku natumia WhatsApp.

Ndio napenda asali sana, napenda kutumia katika chai, natumia vile katika kupaka kwenye mikate, na vile vile kutumia katika kupika, so kwa hivyo asali ni kiungo muhimu sana katika jamii yangu na katika na kwangu pia.

Ndio nafuatilia matokeo mengi sana ya kimataifa ya hivi punde ni ile uvamizi wa marekani ambao ulifanyika katika inchi ya Venezuela na raisi wake kushikwa pamoja na first lady wake kushikwa wakapelekwa marekani. Vile vile nafuatilia mambo ya Gaza na Palestine, vile vile kuna Sudan na vile vile DRC Congo.

Yote inategemea ni michezo ipi, kama ni kandanda, napenda kuitazama kabisa. Lakini kama ni mchezo wa tuseme wa kuogelea, napenda kucheza. Kwa sababu kuogelea inafanya najifunza mambo mengi, inafanya pia nikuwe na afya mzuri pia.

Napenda wanyama ambao wakuekwa nyumbani kwa mfano, ngombe, kondoo, vile vile tuko na kama vile pia kuku, bata. Kwa sababu unapendelea, wanatupatia vitu muhimu Alafu pia wanakuanga na urafiki mzuri Kwa mfano umbwa, mnaweza temeia na umbwa wako mnaeza piga story.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa mfano pale whatsapp, nikiwa whatsapp badala ya kuandika meseji, kwa sababu meseji kuna wengine hawata elewa, kuna wengine hawata soma, lakini ukitumia sauti inabidi kila mtu amesikiliza, halafu pia amepata huo ujumbe na pia akafanya kile ambacho kinahitajika. Kwa hivyo mimi napendelea sana kutumia teknolojia ya sauti. Inasaidia sana tena vizuri.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano kwa vile haswa ninapozungumuza ni napo wasiliana na wazazi wangu ambao wanaishi mbali na mimi na uwa na wapigia kutumia video na tunaongea, tunajuliana hali, tunacheka pamoja vile vile tunaweza katika na kusikiliza ngoma pamoja.

Napenda yote, lakini inategemea ni watu wagani. Kama ni wazazi wangu, najuwa ni watu ambao wako wako na shughuli mingi kila saa. Kwa hivyo napenda kuongea nawapigia, tunaongea pamoja na tunamaliza. Kama ni marafiki zangu nawaandikia tu meseji na wanasoma Lakini vile vile kama pia nataka watu waelewe kile ambacho nakizungumuzia Itabidi nimeongea na nimewafafanulia kile ambacho kinahitajika ili waelewe na kufanya kile ambacho wanafaa kukifanya.

Napenda kuwasiliana kuongea. Nahisi kuwa ukiongea na watu wanaweza kukuelewa vizuri. Vile vile unaleta ule mausiano uwe mzuri. Kwa sababu kuongea inazaidia mambo mingi sana. Kwa hivyo mimi hupendelea kuongea.

Kipawa cha kuimba. Nimetamani sana kuimba lakini nikijaribu na nangukia patupu. Kwa hivyo ni kuimba tu. Lakini pia najaribu kuimba nikiwa bafuni nikioga na watu wananicheka.

Nikiwa na familia yangu napenda kupika pamoja, kupiga story pamoja, vilevile kula pamoja. So kwa hivyo kila wakati nikiwa na familia yangu pamoja tutapika, tukule, tupige story, vilevile tukatike, tusikize muziki na pia pia kucheza pamoja.

Sana napenda wakati wa mvua kwa sababu hiyo wakati naweza fanya, naweza lima, naweza pata maji ya mvua. Kwa hivyo mimi hupendelea mvua ikinyesha kwa sababu mimi kama mkulima hiyo wakati inanipatia mfano wakulima mimea yangu na vile vile wakati wa mvua pia hakuna joto mingi.

Ninapenda kuwa mahali ambapo pana furaha, watu wanachangamka, na vilevile kuwe na chakula. Pia, watu wakuwe na furaha, wanakatika, wanajuliana hali, yaani pale pana ujamaa. Hapo ndio mahali napenda sana kuwa.

Napenda kipindi cha Ayana kina kinaletwa katika Citizen television, au runinga ya Citizen, kila saa moja, na nusu, adi saa mbili, kwanzia jumatatu, adi jumanne. Kipindi hiki kinazungumzia mambo mengi ambayo yanafanyika katika jamii. Kwa hivyo ni kipindi kilicho na kilicho mambo mengi ya kusoma kutoka kwao.

Napenda jukumu la kuwekwa katika uimbaji na kuomba kwa kingereza tunaita praise and worship team. Kwa maana kila nikiomba nikiimba naona niko karibu na Rabuka vile vile inasaidia kupandisha mioyo ya watu kumjua Mungu zaidi.

Mimi ni mtu ambaye napenda watu na vile vile napenda kucheka, napenda kufurahia. Kwa hivyo kila niendapo, lazima nipate rafiki mmoja ama wawili. Kwa sababu nadhani ya kwamba nikona kile uvuto ambayo inavutia watu. Kwa sababu nimesema mimi ni mtu mwenye napenda furaha na ninapenda watu sana.

Napenda kuchora. Watoto wangu walinia walinisaidia, wananisaidia katika utaalamu huo wa kuchora. Kwa sababu wanaonelea, wanaona ya kwamba niko na hicho kipa kipaji. Kwa hivyo wananiambia mama, fanya tu bidii, utakuja kuwa kama sisi siku moja.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu tunaishi kwa dunia ambayo kila kitu ni teknolojia. Kwa hivyo lazima tukikubali kwamba teknolojia ni part and parcel ya maisha yetu. Kwa hivyo mimi kila siku nikipata kuna teknolojia mpya lazima nijaribu ama nijifunze.

Ndio napenda kutembelea kwa mguu sana kwa sababu nahisi kutembea inafanya mtu awe na afya mzuri. Vile vile inakusaidia kwa kuangalia uzito wa mwili wako. Kwa hivyo kutembea inamanufa mingi sana.

Mafunzo ya kuishi na watu vizuri. Najua kuishi na watu vizuri lakini si kila mtu kazini ana huo uwezo wa kuishi na watu vizuri. Kwa hivyo ningependa kazini kwetu walete hiyo mafunzo ili kila mtu ajue umuhimu wa kuishi na mwenzake vizuri.

Baada ya siku ndefu napumzika nikiona watoto wangu wakicheza au nikiwaangalia wakifanya kazi yao ya ziada na nihakikishe kila kitu chao kikosawa vile vile nasikiza muziki na vile vile nakatika.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, kazi kama ya kupika, napenda kupikia familia yangu, nihakikishe wamekula chakula kizuri, na wame shiba, vile vile napenda kuosha viombo, after bada ya wakisha kula na hakikisha kwamba viombo zote ni safi kabla watu hawajalala.

Naweka neno siri kwa kutumia majina ya watoto wangu ama zile tarehe ambazo sitawahi sahau kwa maisha yangu na nimekuwa nikifanya hivyo na imekuwa ikinisaidia kwa sababu sijakuwa na ule uzoefu wa kusahau neno siri zangu.

Shuguli yangu ya kupendezwa, ya kupendezwa ni ile siku naona watuoto wangu wana furaha, kila mtu anafuraha kwa nyumba yangu, aaa, vile vile, wakifurahi, na kucheka, na ku, yee.

Napendelea chakula chenye ladha nzuri kwa mfano samaki wa nazi uliokaangwa na sima ama ugali hiyo ndicho chakula ambacho nakipendelea kwa sababu inafanya ukue na ile hamu ya kula na vilevile inakufanya upate viburudisho zenye zinapatikana kwenye chakula.

Mimi ni yule mtu kwa kiingereza tunawaita open-minded people. Kwa hivyo maoni ya wengine napokea kwa mkono mkunjufu. Kwa sababu najua maoni kadha kadha inaleta shughuli ziwe ya kufurahisha. Vile vile inatia mtu moyo na kumhakikishia kwamba kilakitu kitakuwa sawa.

Kabla ni lale, lazima niangalie watoto wangu wamefanya kazi ya ziada. Na vile vile sare zao za shuleni zimetayarishwa vizuri. Alafu pia ni wapeleke kwenye kitanda wa lale. Kabla ya hiyo ama baada ya zimeoshwa. Kama hazijaoshwa ni ziyoshe. Alafu pia niangalie milango yote ya nyumba kama imefungua. Kama kila kitu kikondania nyumba na kiko salama Alafu baada ya hiyo kama kila kitu kiko sawa, mimi naenda kulala.

Timu yangu ikifanikiwa na sherekea na ndugu na jamii, tunakatika, tunakunywa muvinyo na vile vile kurukaruka kwa shangwe na vigelegele na vile vile kuita watu kuambia mafanikio ya timu yetu.

Picha zangu si sana siweki mtandaoni sana kwa sababu mimi ni ule mtu ambaye wahenga wanasema ama wakingereza wanasema we believe in privacy. So kwa hivyo siweki picha zangu sana mitandaoni.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni nilipokuwa na miaka kama nane hivi. Tulienda mtoni kuogelea na huo mtoni ulikuwa na mamba. Kwa hivyo kama mimi naogelea ndugu zangu wakaona mamba wakaanza kuniita na sikuweza kusikia. Lakini uzuri mungu alisaidia kulikuwa na mpita njia mzuri ambaye aliona huo mamba unakuja upande wangu kwa hivyo aliingia mtoni haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo nikikumbuka hiyo tukio hadi wa leo inanipatia inanipatia naweza kulia nalia na vile vile namshukuru mungu.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kuenda nyumbani bara ama ushago ambapo wazazi wangu wako wako huko wanaishi huko na wakona shamba na mimea na mifugo. So kwa hivyo wakati walikizo mimi naweza kuelekea shambani naangalia mifugo naangalia mimea.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa sababu inafanya, mitandao ya kijamii inafanya tunakutana na watu wengi, wale ambao tunawajua na wale ambao hatuwajui. Vile vile kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika ambayo tunajulia tu kutokea mitandao ya kijamii. Vile vile mitandao ya kijamii imetusaidia sana kuleta ile umoja ya watu.

Nasaidia jamaa yangu kwa mambo mengi sana kwa mfano. Wazazi wangu ni wafanyibiashara. Vile vile wako na mimea wanafanya ukulima. Kwa hivyo wakati wa mvua, wakitaka, usaidizi. Mimi huwapelekea msaidizi. Na vile vile nanunua mbolea ya kutumia. So kwa hivyo nawasaidia sana. Na si wazazi pekee nina jamaa wengi pia wenye nawasaidia wakati wako na shida ya karo ya shule naweza kusaidia wakiwa na shida ya chakula pia nawapatia.

Natumia zote mkono ama kompyuta lakini vile vile napendelea mkono kwa sababu inanifanya nifikirie haraka na vile vile inaokoa ule muda ambao ningetumia kufanya mambo mengine kwa hivyo napendelea mkono.

Makosa ikitokea kwenye kazi na weza kuita wale ambao wamehusika na waelezea kile ambacho kimetokea na vile vile na wambia hapa kenye imefanyika si vizuri muweze kurekebisha. Akabla hatujahusisha mkurugenzi mkuu wa kampuni.

Mchezo ambayo napenda kuyatazama ni mchezo wakadanda, football in English. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wakusisimua na pia unaleta furaha mwingi kwa wale ambao wanaangalia na kutazama. Nilichezo wakushangaza ilikuwa nijuzi nilikuwa natazama gormaya ikicheza na timu ingine hapo ambapo iliweza kupigwa mabao kumi nunge.

Kuna wala watu ambao tabia yao ni kununa. Kufura tu ujafanya kitu lakini yeye kazi yake ni kufura nakukunja sura. Sipendelei hilo tabia kabisa. Mimi ni mtu ambaye nafikiria. Kama kitu kimefanyika ita mtu umambie umenikosia hivi na hivi ili tuweze kupata suluhisho kuliko kufura na kufanya mambo ingine.

Ndiyo, napenda kupika sana. Napenda kupikia jamii yangu, chakula ambacho wanakipenda na hilo ni samaki, lanazi na ugali. Kwa hivyo kila siku nikitoka kazini na akikisha kwamba nimepikia jamiiangu na mawameweza kufurahi hicho chakula.

Maktabani naenda mara moja kwa wiki, iyo ni siku ya sita jumamosi, ndio naenda naweza kuenda maktabani kusoma vile vile kuchagua zile vitabu ambazo nitasoma kwa wiki ambayo inafuata.

Naenda na gari langu kazini kila siku nina gari ambalo lina nipeleka kazini kila siku kwa hivyo natumia gari kuenda kazini. Kama siendi na gari natumia taxi ama uber kama sina gari pia natumia taxi ama uber kuelekea kazini.

Apana, siishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa jiji kule Nairobi, lakini kwa saa hizi niko jiji lingine. Pia nafurahia kwa sababu kutembea kwingi wanasema waswahili ndilo kuona mengi, napenda hili jiji sana kwa sababu lina mambo mengi sana ya kujivunia.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini, huwa naweka katika diary, nikona diary yangu ambayo naandika, na nikipata malengo moja na rudipale ambapo nilipaandika na weka tiki. Kama sija weza kupata na jiambi ya lazima mwezi unaofuata nifanye kila linaloitajika ili ni ulipate vizuri.

Wazo nzuri ambalo niko na leo, siku ya leo ni kufuraha, furaha, leo ni siku ambayo ni nzuri sana kwetu kwa sababu ni siku la nane wa mwaka, kwa hivo tunafurahia kile ambacho tunakiona, vile vile tunafurahia, weather ni mzuri sana.

Kazi zangu napanga wakati niko nyumbani naweza kuziandika chini, nijue kile ambacho nahitaji, vile vile nikona tarakilishi ama kompyuta ambayo pia napangilia vitu ambavyo nafaa nizifanye.

Napenda mazingira ambayo watu wanafuraha kila mtu anafurahia kazi yake na hata makosa ikitokea munaitana na mnarekebishana kwa upendo. Hiyo inafanyanga kazi iwe mzuri na vile vile mazingira ivutie sana.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mamangu mzazi. Mamangu ni kila kitu kwangu. Ananijua jinzi nilivyo. Anajua wakati sina furaha. Ananijua wakati nikona furaha. Ananijua alafu pia kama nahitaji kitu naeza muendea na nimuambie mama. Hichi ndicho nakitaji. Hichi ndicho kimefanyika. Na hata nihukumu kwa hivyo na mpenda sana mamaungu ambaye pia ni rafiki yangu mkuu.